Njia ninayotumia kupumzika nikwa kufanya shughuli zinazo nisaidia, kutuliza akili na mwili wangu. Kwanza, napenda kutenga mda wakua peke yangu ili kufikiria kwa utulivu na kuondoa mawazo mengi ya kila siku. Mara nyingi, mimi hufanya mazoezi mepesi kama kutembea pole pole au kufanya mazoezi ya kupumua kwa kina. Ambayo hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine, pia hufanya mazoezi ya yoga au meditation, hasa jioni baada ya siku ndefu kazini, kwa sababu hu nisaidia kutulia na kupata amani ya ndani. Nilijifunza njia hizi za kupumzika baada ya kugundua, kuwa nilikuwa na choka sana kiakili na kimwili, na nilihitaji njia bora ya kuji jali kwa kawaida. Napenda kutumia kati ya dakika ishirini hadi arobaini kupumzika kulingana na mda nilio nao. Na baada ya kupumzika na hisi nikiwa mtulivu zaidi mwenye nguvu mpya na akili yangu huwa wazi. Njia hizi, hunisaidia kuendelea na shuguli zangu za kila siku kwa umakini hali nzuri na mtazamo chanya wa maisha. Na asante.

Aina ya keki ninayoipenda zaidi ni keki ya chokleti. Nina penda keki hii kwa sababu ina ladha tamu na laini ambayo hunifurahisha sana. Keki ya chokleti hunikumbusha nyakati za furaha kama sherehe za siku ya kuzaliwa na mikusanyiko ya familia. Pia napenda keki ambayo imepambwa vizuri na ina krimu juu yake kwa sababu huifanya ionekane nzuri na kuvutia zaidi. Wakati mwingine napenda kujaribu aina tofauti za keki kama keki ya vanila au keki ya matunda. Lakini keki ya chokleti bado hubaki kuwa kipenzi changu. Kwa jumla, kula keki hunipa furaha na hunisaidia kupumzika hasa ninapo kuwa msongo wa mawazo au ninapo sherehekea jambo maalum.

Nina uhusiano mzuri na wazee wangu nawaheshimu na kuwathamini kwa sababu wamekuwa na mchango mkubwa katika maisha yangu. Tangu nikiwa mdogo, wamekuwa wakinishauri na kunifundisha maadili muhimu kama heshima, uvumilivu na kufanya kazi kwa bidii. Ninapo kuwa na changamoto au maamuzi muhimu ya kufanya. Mara nyingi huwasiliana nao ili kupata ushauri wao kwa sababu ninaamini wana hekima na uzoefu mkubwa wa maisha. Pia mi hujitahidi kutumia mda nao inapowezekana. Kama kuwatembelea au huwasiliana nao kwa simu ili kudumisha uhusiano wetu. Uhusiano wangu na wazee wangu hunipa amani ya moyo. Mwelekeo mzuri katika maisha na kunikumbusha umuhimo wa familia na mshikamano.